Maoni ni kitu cha maana sana ila sio kila maoni unaitilia maanani kwa kila maoni kuna jambo mzuri ama mbaya mimi kibinafsi nachukulia maoni ya kila mtu ila ni ni chache ninayo yapitisha.

Je unapenda kujifunza historia naam napenda kujifunza historia kuwanza kuna historia moja ili nifurahisha sana ilikuwa ya michael tesla michael tesla ni mwenyeji ama ni moja kati ya waunduzi ya stima historia nikituya maana kuelewa na kuifahamu kwenye nchi yetu.

Unachaji kifaa chako marangape kwa siku. Mie kibinafsi unachaji maramoja kwa siku. Usiku nikilala naiweka kwa moto. Kisha asubui naitoa. Hivo siku naichaji maramoja.

Je, unapenda mvua. Naam, napenda mvua sana. Mvua ni kiumbe cha mungu kinachotoka juu. Mvua hutusaidia kwa mifugo na mimea zetu. Tunaitegemea mvua kwa kunyesha. Na pia, mvua husaidia kwa wengi walioteseka na maji. Tunaipenda mvua sana.

Jee unapenda paka au umbwa. Swali nzuri sana. Mie nachukia paka. Nanapenda umbwa sana. Umbwa ni mnyama mwanye heshima na pia kusaidia wakati wa wa shida. Umbwa namtumia kama mlinzi wa usiku ila paka kazi yake ni kuketi kwa nyumba na kukula maziwa. Umbwa ni bora kuliko paka. Sababu umbwa inaweza kusaidia kwa vitu mingi. Kama security dog.

Je, unapenda kuvaa kofia? Mie binafsi, napenda kuvaa kofia sana. Hamna siku inapita kama sina kofia. Na naipenda kofia sana. Kofia ni kama mavazi ya nguoni.

Unapenda viatu gani mie napenda viatu kwa jina la lags hizi ni viatu zimetengenezwa na ngozi ya ngombe nyoka na zinginezo hizi viatu ni beikali sizaidi na zinapendeza sizaidi.

Niambie kuhusu harufu unayo ipenda zaidi. Harufu ninayo ipenda zaidi ni ya samaki. Ya kutokana na samaki samaki ni mnyama anaishi majini samaki akipkwa huwa mtamu sana harufu yake huvutia zaidi. Nakumbuka siku yangu ya kwanza kula samaki. Ilikuwa ilikuwa tamu sana. Na kumbuka nili ila nikimuaga mate Na.

Msimu gani wa mwaka unaipenda zaidi? Msimu wa mwaka yenye naipenda zaidi ni ya krisimasi. Krisimasi ni siku ya maana kwangu na kwa kila mtu anayejua kristu. Mie nilizaliwa ishirini na tano disemba. Ndio maana naipenda siku hiyo sana. Siku hiyo pia ni siku ya mungu kuzaliwa. Ni siku inayofurahiwa na wengi.

Niambie kuhusu michezo unayoipenda kuitazama. Mie binafsi naipenda kuitazama mpira. Mpira ni mchezo wa migu naochezwa na pia unaenda ulimwengu mzima. Siku ya kwanza kuona mchezo hiyo ilikuwa wakati nilikuwa na marafiki zangu. Iluwafuraisha sana mbaka mia nikatamani. Pia nijue nitimugani yenye itanipendeza zaidi niichukue niwe na itazamia. Kuona kama tunashinda au la mchezo hizi zinavutia sana. Na pia upendwa na wengi ulimwengu mzima.

Je, unapenda kuwoga kwa maji ya moto. Mie binafsi, unapenda kuwoga kwa maji ya moto maji ya moto ni muzuri zaidi kuliko ya baridi. Pia, kuwogea kwa maji ya moto, inafanya mwili kusikia vyema zaidi.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani. Kwa sasa teknolojia iko kila mahali. Aituruhusu ama inakua rahisi kutumia teknolojia kwa kusoma na ila tu si kutumia kitabu mi napenda kitabu inayoitwa Pantheas Pantheas ni kitabu ya kupendeza zaidi. Na pia ina maelezo nzuri kuhusiana na maisha.

Kampuni gani ya teknolojia unayo yamini? Kampuni ni nayo yamini ni jumia. Jumia ni kampuni inayo uzwa vitu vingi zaidi. Kama vile gari, nguo na zinginezo. Kampuni hii ni vyema na yaminia zaidi. Na pia huraisisha maneno kwa kutumia mitandaoni. Unaeza agiza kitu na uipate.

Kazi gani unayo idhamini zaidi. Kazi ni nayo idhamini zaidi ni ya uchoraji. Mimi napenda kuchora sana.

Jee unapenda kula samaki naam mie unapenda kula samaki samaki ni mnyama wa majini na pia akipikwa unukia vizuri sana samaki nakumbuka siku yangu ya kwanza kula samaki ilikuwa tamu zaidi.

Unatumia muda gani mitandaoni kwa siku. Mie natumia mitandaoni. Kila jioni ikifika saa kumi na moja mpaka saa tisa usiku niko mtandaoni.

Jee, wanaweka picha zako mitandaoni. Namu, naweka picha zangu mitandaoni. Mitandaoni ni rahisi kuzipata picha zangu nikiipoteza simu yangu. Pia, kuwa kueka vitu zangu mitandaoni, zina nisaidia naweza kutumia mtu picha na naweza kutumia mtu vitu vingine.

Vifa vyangu na visafisha marambili kwa siku. Mara ya kwanza ni hasubui na kila jioni. Nasafisha vifa vyangu marambili kwa siku.

Nje unawafahamu majirani wako ndiyo nawafahamu majirani wangu kwa jina na pia kwa familia kufahamu ujirani wako ni kitu wamana sana kwa sababu hao ndiyo familia ya kwako ya karibu zaidi kitumbaya ama mzuri kikufanyikia hao ndiyo watakuwa wakuanza kujua.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Miibinafsi kwa kupunguza matumizi ya plastiki. Ninainunua mtungi. Naitumia kwa kuchota maji kisha na iweka kwa drum. Hivyo inasaidia. Ndakuwa natumia plastiki mbili. Ila si nyingi.

Je, unapenda kujaribu teknoloji mpya? Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya. Sababu ni teknoloji zina tusaidia kwa kurahisisha vitu. Kama simu, inatusaidia kwa kuwasiliana na kufanya vitu vingi. Kutumia teknolojia hii.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki. Nguo tunafua mara moja kwa wiki.

Unapenda kutembea wapi. Mie napenda kutembea pahali panaitwa Ngong. Ngong ni pahali penye kuna nyani. Wengi sana. Mi ufraia kuona nyani. Ngon diyo pahali napenda kuenda nikitamani kuona nyani.

Unatazama video wapi mitandaoni. Mie naipenda TikTok ama TikTok TikTok ni mfumbo wa app inayo video fupu fupi na kufraisha. Pia inapahali penye unaweza andika kile umefikiria kuhusiana na video hiyo TikTok ni moja ya kati ya app ya video ninaipenda zaidi.

Je unapenda kukimbia naam mie napenda kukimbia ila si kila wakati wakati ninapo sikia nina homa au kifua kikuu mi upenda kukimbia kwa kufungua kifua changu kukimbia pia ni jinsi ya zoezi inayosaidia mwilini.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Kabla ya kuanza kazi, ninasafisha bidhaa vyangu vya kazi. Kuanza na nyumba na vitu ndogo ndogo. Kazi yangu ni ya uchoraji. Kwa hivo inastahili ninafanya kupanguza vitu kadha wa kadha kila ninapoingia kazini.

Programu gani ya simu utumia kila siku programu ya simu ni nao utumia kila siku ni ya Mpesa Mpesa app inatumika kwa kueka pesa na kutoa na pia usaidia kwa mikopo mbali mbali hiyo ndiyo app yenye naipenda ama programu enye upenda kutumia zaidi kila siku.

Niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Nina filamu mingi ninazozipenda lakini kuna hii moja ninaipenda zaidi inaitwa bruce almighty bruce almighty ni kipindi cha comedy. Na pia kina action kidogo Bruce inaelezea kuhusu mtu aliyekerwa na Mungu sana mpaka akapewa nguvu zake mwenyewe azitumie filamu hii ni ya kufurahisha na pia ni ya kuchekesha. Filamu hii mwenye alifanya nikaitazama ilikuwa ndugu yangu. Nilimpata akiitazama akicheka kwa nguvu. Nikamuuliza anaona filamu ipi akanieleza. Inaitwa Bruce Almighty, Bruce Almighty ni kipindi ninaweza kupenda kuiona tena.

Unapenda kucheza mchezo gani mie binafsi unapenda kucheza mchezo ya simu inayaitwa gts anandrez game hiyo inatumika kwa smartphone and android game hiyo pia inawafundisha wengi kuhitimu maishani game hiyo naipenda zaidi.

Tundalangu lakupendeza ni ndizi. Naipenda ndizi sana. Iwe libichi au limau ndizi ni matunda inayopendeza zaidi.

Chakula gani unachopenda kula zaidi. Jioni jioni napenda kula wali napenda kula ugali wa Zamaki ugali wa zamaki ni chakula. Nzuri na tamu na pia usaidia mwili.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Utotoni nilikuwa napenda kuicheza na matope sana. Nilikuwa nangoja msimu wa mvua utimie niicheze na matope. Nilipenda matope enzi ya utotoni mwangu.

Una kumbu kumbu gani mzuri za shule? Nina kumbu kumbu mingi zaidi za shule zinazofuraisha sana. Kama wakati tulikuwa shule, tulikuwa na marafiki wenye wa maana, na pia nilikuwa naipenda chakula ya shule sana.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Kazi yangu ni ya kuchora. Kwa hivyo mafunzo mzuri zaidi ningeweza kupata. Ni kupata mchoraji, bora, kuliko mie. Anifunze niwe bora zaidi. Mafunzo haya ndio ningependa kazini.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Mie na familia yangu, tunapenda kupika sana. Naikumbuka kuna wakati tulipika ugali ya samaki, tukiwa familia mzima, ilibidi tukapika samaki wa sita. Wale wanene wanene, na wenye vipande minene minene. Ilikuwa siku njema zaidi, napenda kuipika na familia yangu.

Mie naipenda kiangazi kiangazi pia unifrahisha kwa sababu ya kuenda kuogelea napenda kuunapo kuwana kiangazi ni naenda kuogelea na kunyo ajuisi unifrahisha sana kwa kwa msimu huu.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Mimi na marafiki zangu tunapenda kuicheza pooli sana. Pool ni game yenye mashimo masita na mipira kumi na saba. Na unalenga kutumia mpira nyeupe kupiga zile zingine. Mchezo huyo hunifurahisha zaidi kuicheza na marafiki zangu.

Je, unapenda kupika? Ndiyo, unapenda kupika. Napenda kupika ugali sana na samaki. Napenda kupika ugali ule mgumu na pia samaki mwenye ladha zaidi. Hakuna upishi bora kama yangu.

Je unapenda kuvaa vipuli. Hapana mie sipendi vipuli mie navichukulia kama viungo vya wanawake.

Je, umewahi kutembelea ziwa au mto? Ndiyo mie nimetembelea mto zaidi. Napenda kuitembelea mto na kuogelea ndani ya mto. Mto pia tunaamini unatoa nuksi ile ambayo inakufuata. Naipenda mto zaidi. Kutembelea kwa mto hunifanya kukumbuka vile mazingira yetu inafaa kuwa nzuri, kwa mto kuna miti imemea kando ya mwito inafanya inakaa vyema zaidi.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni za wale wateja wasumbufu na pia kujiuza katika ulimwengu na jiuza katika ulimwengu kwa kutumia mitandao na mapicha kuweka barabarani na nambari ya simu. Kujiuza na kupata wateja wengi zaidi hiyo ni kazi ngumu sana kuifanya. Ndivyo uweze kupata wateja wengi.

Je unapenda kusafiri na ramani au gps mie binafsi inapenda kusafiri na gps ni rahisi na pia unielekeza mbaka ni nakoenda pia mtandao imeturaisishia kwa kuona pia manyumba na mabiashara ziko kando gps ni namnamzuri na pia naezaeleza wenzangu waeze kutumia gps gps ni app inayotumika vizuri zaidi na uwezi potea njiani miye naipenda gps.

Je unapiga kura ndiyo ni sharti kama mkenya tupige kura. Sisi wa Kenya, tunapenda kupiga kura sana. Na pia, kwa kupiga kura, inakusaidia. Kwa kuwakikisha, unaetaka akalie kiti. Ndiye atakalia. Usipo piga, huyo mtu ulietaka akalie kiti. Itakuwa vigumu sana. Kwa sababu kura moja inahatua kali zaidi kwa kutokana na kupiga kura. Nahimizi waenzangu wapige kura pia.

Unapumzika vipi bada ya siku mrefu mie napumzika bada ya siku mrefu ndefu napumzika nakuja na oga na maji ya moto na kujikanda kitandani na kulala fo fo fo hivyo ndivyo najipambaza siku siku yenye nimechoka.

Unapenda kucheza au kutazama michezo? Mie napenda kucheza. Nijinsi ya kujufraisha na kufanya zoezi kwa misuli. Pia upenda kutazama. Wakati mwingine naisikia mwili umelegea, napenda kuingia kucheza michezo kama mpira na zinginezo.

Jee unakumbu kumbu gani ya kutisha. Nakumbuka kuna siku tulisafiri kuelekea kuenda kisi. Kuna jambo tuliambiwa kwa barabara. Kuna mahali kuna ghost ama mlatawe upita. Sisi tukasema kama wakenya lazima tuitazame na tuakikishe. Jambo hilo tulichoona siku hiyo ni ya kutatanisha zaidi na kustua. Tuliona mutu si mutu akitembea juu ila akanyagi chini. Ilikuwa kitu ya kutatanisha zaidi.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Kazi ninayoifanya ni kazi ya kufurahisha zaidi. Mie nachora tatuu. Tatuu ni picha ambayo unachorwa mwilini yenye hukuwama na haitoki. Pia ninapata changamoto kwa makastoma waliokuja na hela kidogo na wanataka kitu mzuri. Pia nakumbuka kuna siku nilichora msichana mmoja kipepeo iliyomfurahisha zaidi. Alifurahi mpaka nikafurahia mwenyewe. Ninapenda kuchora zaidi.

Je unapenda kununua vitu mitandaoni ninapenda kununua vitu mitandaoni ila si kila wakati. Kuna app wenye naipenda kuitumia inaitua jumia Jumia app inawezesha na inaraisisha vitu kutumia mitandaoni. Ukiongea nao wana kuletea kile ulieitisha. Mitandaoni ni rahisi kwa kutumia na kuletea vitu.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Wakati umeme unapokatika mi uenda kufuraia mchezo unayoitwa pool na marafiki zangu. Mchezo unayeitwa pool ni mchezo inayo usika na shimo sita na mipira kumi na saba na mwaja nyeupe. Unatumia nyeupu kupiga iingize kwa shimo moja. Wakati hamna stima nafurahia pool na marafiki zangu.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Mie na familia yangu tunapenda kupika sana. Kila wakati tukipatana, twaulizana nani anaweze kupika vya makuliku mwenzake. Kila mtu ni mpishi na tunaifuraia familia yetu kwa kuwa wapishi. Napenda kupika na familia yangu mno.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Mie kila jioni kabla ya kulala ni sharti nioge maji ya a moto. Na pia niingie mtandaoni. Na pia ni sharti nione news. Inieleze kuhusu nchi yetu ya Kenya.

Je umewai kusafiri kwa ndege, bado sijasafiri kwa ndege, ila ningetamani zaidi kusafiri kwa ndege. Nimeisikia watu wengi wamesafiri kwa ndege, wakisifia zaidi, pia ningependa siku moja, nikue moja kati ya wenye wanabebwa na ndege.

Mara nyingi. Mie ni mecheza na rafiki yangu kwa jinalake ni Kevo. Kevo tumecheza na yeye mchezo wa pool Pool ni mchezo wenye mipira, wenye shimo misita, na mipira kumina saba, na mpira moja nyeupe enye utumika kupiga zile zingine zitafute shimo. Mchezo huu nimeicheza na rafiki yangu zaidi ya mwaka mwaka.

Kila muda wa mwisho vipi mie kabla ya kwenda kulala ni sharti ni oge maji ya moto na niingie mtandaoni shughli hizi ni lazima kuzifanya kabla mie kulala.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi. Rangi ninayoipenda zaidi ni ya kijano. Rangi ya kijano naiona. Kila mahali kuna mmea au msitu. Naipenda rangi hiyo sana.

Je unapenda chakula cha haraka mie sipendi chakula cha haraka ila wakati ukiwa mfupi inabidi naukula chakula wa haraka kama maziwa indomin au mchele na vinginezo.

Wee unawainisha aje kazi na maisha ya kibinafsi. Mimi inawifanya kazi yangu kwa bidii na kuakikisha kila jioni nimeipata mkate yangu ya kila jioni. Hiyo unisababisha kuweza kujistiri.

Unapenda chai au kahawa. Mie napenda chai kuliko kahawa. Chai nimekunywa tangia utotoni mwangu. Nikila chai kila asubui.

Ungependa kutembelea mji gani duniani. Ningependa kutembelea mji wa Nigeria Nigeria nasikia ni mji wenyeheshima na watu wengi sana. Na pia ina wanawake wazuri na wenyeheshima. Mji hiyo nimetamani zaidi.

Je, unanunua vitu kutumia simu? Ndiyo kila siku ni ni lazima au ni sharti nitumie simu kununua vitu natumia app inayoitwa mpesa app kutumia kwa kuwekewa pesa na kuweka pesa na pia hunisaidia kutoa na kukopa loni za simu.

Vaa miwani. La asha mie sivai miwani. Ila sipendi kuvaa miwani. Miwani inatumika na walie walie kosa nguvu za macho.

Yangu na kuwaletea vyakula vya kula. Vingi vyao vya kula. Na pia huwasaidia watoto kufanya mitihani yao ya jioni inayaitwa homework na pia mie husaidia familia yangu kwa.

Nyama gani unayopenda zaidi. Mie naipenda nyama ya ngombe sana. Kwanza ikipikwa kwa kutumia mafuta huwa mtamu zaidi. Naipenda nyama hiyo ya ngombe sana.

Nifu mafanikio gani umeyapata kazini. Mafanikio nimeipata kazini niko na siku nilipata wateja wengi zaidi. Na nika furahia sana. Na nikanunua vitu vingine vya kazi. Vinavyonisaidia sahi kupata mapato bora.

Unapenda wanyama wa aina gani. Mie napenda. Umbwa. Umbwa ni mnyama mzuri na mwenye heshima zaidi. Na pia utumika kama mlinzi usiku. Mimi naipenda umbwa.

Jee umewai kushiriki mashindano naamu nakumbuka kuna siku tulishiriki mashindano ya mbiyo ilikuwa safari yao paka na panya tulikimbizana mbiyo zaidi ila siku fanikiwa kuwa nambari moja lakini nilishiriki kuambiyo hizo.

Jee, unapenda kuandika kuwa mikono au kompyuta. Kwa sasa teknolojia iko kila mahali mpaka kuwa mikono yangu na mifuko. Kwa hivo napenda kutumia kompyuta kuliko mikono.

Unakula nini mara nyingi asubuhi. Mie nakula mkate kwa chai. Kila asubuhi ninapoamka chai ni kitu tuliezoea kutoka tuwe wadogo.

Je unasoma gazeti. Mie sisomi gazeti. Teknolojia inaniruhusu kusomea gazeti katika mitandaoni. Na pia ni rahisi Kuisoma. Na kwa kuiweka utaisoma badaye.

Mapumziko kazini Mie wakati wa mapumziko kazini Mie utembelea marafiki zangu. Na kuenda kucheza mchezo unayoitwa pool Pool ni mchezo unashimo masita na mipira kumi na saba. Na moja nyeupe nyeupe utumika kupiga zingine ziingie kwanye shimo. Napenda kuicheza mchezo hiyo nikiwa na marafiki zangu. Wakati wa likizo kazini.